Ni nani alie nifundisha jambo muhimu? Kwa upande wangu naweza kusema mtu ambaye alinifunza. Jambo muhimu ni alikuwa ni baba yangu ambaye alinifunza namna ya kufanya kazi. Lakini ni maadili kazini kuwa na nidhamu kazini. Kwa kipekee naweza kusema nimeweza kujifunza mengi sana kupitia kwake. Hususan namna gani ya kuweza kufanya biashara. Nidhamu ya matumizi ya pesa namna ya kuweka akiba kwa ajili ya matumizi ya baadaye lakini pia ni namna gani unaweza ukakuza kipawa na kipaji chako ili uweze kukitumia kwa ubora zaidi na kwa maendeleo zaidi katika shughuli ninayo ifanya na katika kazi au malengo inayo ya hangaikia kwa hiyo ni moja elimu kubwa sana ambayo nimewahi pata.

Kuhusiana na mazingira ya kazi ambayo nayapendelea, kwanza kabisa huwa ninapenda kufanya kazi katika mazingira tulivu, lakini pia kwa maana ni mazingira ambayo hayana kelele hakuna vurugu sana za watu wengi, lakini pia ni mazingira ya kisasa kwa maana kuna vifaa vya kielektroniki, kwa ajili ya kuweza kutunza kumbukumbu, kuweka rekodi na kueza kujua ni kipi ambacho taarifa muhimu kuweza kuzitunza kwa maana ya kuwepo kwa vifaa vya kielektroniki kama simu lakini pia hata ikiwa ni kompyuta ili kusudi kuweza kutunza data na kuweza kurahisisha kazi. Lakini pia hata pia kalkuleta kwa maana ya kikokoto. Lakini pia, kitu ambacho pia huwa ninapenda, mazingira kiujumla yaweze kuwa ni tulivu, yasiwe na vumbi, yawe safi, na yawe yanaweza kuweza kukaa kwa bila ya vurugu ya aina yoyote.

Kwa upande wa mafanikio ambayo nimeyapata kazini kwanza kabisa ni kupata kipato. Kwa maana na imani lengo la kwanza kwa upande wangu kufanya kazi ni kuweza kupata kipato na kueza kupata pesa. Lakini pia jambo la pili huwa nimefanikiwa kupata uzoefu ambao uzoefu huo unanisaidia sana kueza kufanya shughuli zangu kwa ufanisi. Lakini pia kufanya kwa weledi na hata pia kueza kuwafunza wengine ambao wanataka kuingia katika hii sekta au katika hii huduma kwa hiyo hizo ni baadhi lakini pia ni kuongeza pia ujuzi. Lakini pia kufahamiana na watu wengi kwa sababu tunakutana na watu tofauti tofauti kwa maana ya wateja kwa maana ya wale watu ambao wanahitaji huduma. Kwa hiyo hao wote huwa wanakuwa ni kama sehemu ya familia yangu mpya. Lakini pia ni kama sehemu ambayo wanaweza kunisaidia. Lakini pia ni sehemu ambayo pia mimi pia naweza wao kuwasaidia.

Kuhusu kupanda mlima ni kitu ambacho napenda ilihali sijawahi kukifanya kwa mafanikio makubwa kwa maana sijawahi kupanda mlima wowote ule mkubwa kama ulivyo mlima kilimanjaro wa Tanzania au mlima ile mikubwa ambayo ipo ndani ya nchi yetu. Lakini ni jambo ambalo naweza kusema nimelifanya kwa uchache. Hususan kwa hii milima midogo midogo ambayo ipao katika jamii na maeneo ya morogoro, kwa sababu maeneo ya mkoa wa morogoro kuna milima mingi sana. Kwa hiyo huwa nimewahi kuupanda. Kwa hiyo ni jambo ambalo nimelifanya. Ingawa sio kwa mafanikio makubwa lakini ni jambo ambalo nine, ninalipenda kwa sababu ni sehemu ya mazoezi, ni sehemu ya kulinda afya yangu lakini ni sehemu ya kupata manthari mapya na kubadilisha mazingira.